Wikendi zangu huwa siku za kupumzika, siku za kutengamana na marafiki, na ndugu, jamaa. Siku ya jumamosi, mimi hutumia sana sana kuenda kuangalia mpira wa kandanda, nikiwa na marafiki ama hata kucheza pia kuangalia mpira wa ligi kuu ya ulaya ama ligi kuu ya England Premier League. Siku za jumamosi sana sana mimi hupenda kutembea nje na familia yangu, kuenda matembezi, na pia wakati mwingine najihusisha na kuenda kuogelea baharini ama kwa swimming pool. Wakati mwingine huwa jumapili zingine huwa natumia kufanya usafi kwa nyumba.

Jinsi mimi navojilinda kutoka wa vitishwo mtandao ni rahisi nikiwa mtandaoni huwa sipendi sana kutusi watu ovyovyo kuongea maneno ambayo wangefanya watu wengine wahisi vibaya kama vila ambavo mimi singependa kufanyiwa Sipendi kufanyia watu wengine na pia nikiona kamba ninahisi ki kitu ambacho naweza sema kinaweza Kinezafanya yaani matokeo mabaya huwa tu naji na naachana nae tu ili tu kuji kuji kujilinda kutoka vitisho.